Nimewahi kusaidia kuzima moto nyumba ya jirani. Walipata ajali ya moto, ambapo jiko la gesi lilirepuka. Hasa pale ndani kulikuwa na mtoto mdogo ambaye hakuweza kutoka. Ilibidi nivunje pale ndani na kuenda kumsaidia yule mtoto. Na nilifanikiwa kumtoa licha ya kuwa moto ulikuwa ushaenea kila mahali. Nilipata majireraha kidogo, lakini mtoto alikuwa salama.

Mziki ninaosikiliza mara nyingi ni mziki aina ya Bongo Flavor na hii ni kwa sababu ya mziki unatungwa kwa lugha ya kiswahili na unakuwa na mchanganyiko wa tamaduni mbali mbali za kia Afrika kama vile tamaduni za kikongo, tamaduni za kiswahili na tamaduni za kihindi na kiarabu. Kwa hiyo ni mziki ambayo unakuja kwa ladha yake ambayo iko tofauti na mziki ya aina nyingine. Kwa hiyo bongo flavor ndo mziki nino sikiliza mara nyingi ili kupata burudani.